Kumbukumbu mzuri ambayo ninayo nikiwa mtoto ni ile niliweza kushinda baisikeli ambapo ilikuwa zawadi kutokana na mimi kuweza kufanya vizuri katika masomo langu. Niliweza kuibuka nambari moja katika darasa langu na hivyo nikaweza kupewa baisikeli kama zawadi.

Ninapo kuwa nyumbani, nikiwa nyumbani Kile kitu kinacho niletea furaha sana sana ni kuweza kuona mchezo kwenye televisheni ama kuona mchezo kwenye simu Sikuizi kwa kuweza kuboresha kwa kiteknologia Unezaonea michezo mingi kwa simu ama kwa televisheni na ili uneza kupitisha wakati.

Ujuzi ambayo ninafaa kuhimarisha kwa sasa ni vile ninavyo tumia tarakilishi Kwa sasa kuna mbinu mingi sana ambavyo unaweza kutumia tarakilishi Wanaiita digital tools ukieza kujifunza ujuzi hizi ambayo ziko hapo zinaeza kuletea manufaa mingi sana.

Mandhari yale nzuri ambayo nimeweza kuyaona kwa macho yangu ni wakati ambapo nilienda kutembea mlima Kenya na nikaweza kuona msitu wa abadea msitu hiyo ni ile ya zamani ambayo haijaguzwa na kitu chochote, na na ilikuwa msitu mzuri sana. Sana sana hapo unapata pia wanyama wanaishi wanyama pori sana sana.

Mahali pa historia ambapo ningependa kulitembelea ni nchi wa ujeremani eeeh Inahistoria mingi sana, eeh sana sana kuhusu zile vita za dunia eeeh sana sana ni ile vita ya dunia ya pili eeh mbapo nchi ya jerumani ilikuwa inajulikana kama mhh kipao umbele katika vita hizo.

Shuguli zangu za wikendi, nayo inalingana ni shuguli ipi ninayo hiyo wikendi Kwa mfano tuseme kama nina mpango za kusafiri mahali Tuseme jumamosi, nitaamuka mapema, niweze kujitayarisha ili ikifika saa tatu, niweze kuwa nimeondoka nimeanza safari kama sina safari ni mahali na mbapo ni naenda tu kutulia Iyo naweza enda wakati wa adhuhuri.

Ndiyo, ninapenda kula popcorn, sana sana ambao umeekwa mafuta Mimi huwa naona ukiwa mtamu, ukiepikwa na mafuta na chumvi Inakuwaga muzuri sana Ninapia popcorn unakula wakati wa umetulia Tuseme kama unataka kuona filamu kwa nyumba ama pia unafuatilia mchezo hizo ni iyo ni kama kitu cha kuambatanisha na hiyo.

Mchezaji ambaye ninampenda kwa sasa Mchezaji anaitwa Luis James Mchezaji wa soka anayechezea klabu ya Chelsea huko uingereza na pia yeye ndio ndio nitaita aje? Ye ndio captain wa timu hilo Kiongozi mkubwa na pia ameweza kuishinda vitaji mingi sana katika klabu hiyo.

Sijawahi kusafiri kwa ndege, sijaweza kupata hiyo uwezo ama kitu kinawezafanya nisafiri kwa ndege Lakini huku nchini, unaweza safiri kwa ndege kutoka pahali pamoja, hadi pahali pengine Kwa hivo, bado sijaweza kufanikiwa, kuwa na shughuli ya kuenda mali hapa, mpaka pale, ndo kwa maana sijaweza kupanda ndege.

Njia ya kwanza ama njia mwafaka ambayo mimi napenda kujikinga kutokana na jua kali ni kuvaa kofia na pia kuwa na chupa ambalo nimeeka maji ili nieze kunywa wakati ninapotembea Sanasana pia nikiona hiyo haiwezi natafuta mahali ambapo kuna kivuli Naeza kujilinda hapo dakika kidogo halafu niendelee kuenda za.

Sina sina hesabu Sina sina nambari ambayo ninaweza sema Kwa kuwa inalingana na nini ulikuwa unataka tuseme kama ni kazi ulikuwa unatafuta mahali na ulijaribu tuseme kampuni kampuni tano kwa hivo utakuwa unangojea barua pepe kutoka hizo kampuni tano nayo italingana ni siku gani itakuja kuna kampuni itatuma leo kuna kampuni itatuma kesho kuna kampuni ingine itatuma after Baada ya hiyo wiki ingine kwa hivyo inalinga.